Hakika napenda sana kwenda pwani. Pwani nesemu peke inayozoweza kunitulita akili kwa silimia miya moja. Kuna mambo matatu wa mbawe siwezi kuyachoka. Sauti ya mawimbi. Kusikiliza mawimbi ya kigwanga mwamba au mchanga ni terapi ya kutuosha. Upepo wa bahari. Hewa ya baharini ya nye chumvi chumvi kidoga inaleta hali ya upia. Chakula cha baharini. Siwezi kupita pwandi bila kula kamba au samaki wa kupaka lie pikwa kwa tui lanazi. Kama unavyoweza kuona kwenye miongozo ya utaligi ya Lonely Planet, fukwe kama zanungwe au paje kule zanzibani miongoni masehemu tulivu na nzuri zaidi duniani.